Unapendelea mfumo gani wa simu? Kwa mimi napendelea kutumia mfumo wa Android katika mifumo ya simu. Android ni mfumo marufu sana duniani na unaonekana ni mfumo ambao watu wnapenda sana kutumia, lakini pia nimeona mfumo wa iOS. iOS unafaya vizuri na una wapenzi wengi lakini kwa mimi binafsi napendelea mfumo wa Android.